Napenda kufanya na familia yangu haswa ni kupiga gumzo na pia kuongea vizuri mahali pale ambapo watoto huwa wanakaa chini na kusikiza wazazi hivyo basi hilo jambo unipendeza sana kwa sababu kutoka hapa mimi huwapa mahusia na pia wao kupata mahusia mazuri.

Naam napenda kujifunza historia kwa sababu historia hunifunza mambo mengi hunifunza mambo ya zamani jinsi watu walivyoishi jinsi mambo yalivyotoka na pia katika wakati huu napofuatilia mwanzo wa mambo na kwa sasa hivi mambo huwa tofauti sana. Mimi huelewa jinsi pia maisha yalivyobadilika na jinsi mambo.

Kazi ninayo ithamini zaidi ni kazi ya kiufundi kazi hii hunifanya mimi kuwa mtu kambai ambaye nina uwezo kufanya kazi mingi sana kazi hii mimi huithamini sana katika kufanya kazi mzuri sana.